Napendelea chakula chenye ladha ya pilipili. Ladha ya pilipili hunipa hamu ya chakula kingi na hata kula chakula ambacho maramingi huwa sikuli. Kwa hivo nikitaka kukula chakula kwa furaha, lazima niwe na pilipili hoho au pilipili ile ya kawaida, basi nitafurahi.